Mimi maranyingi hucheza na mpwa wangu, anaye itwa Isha. Maranyingi mimi huwanaye kwa sababu mtoto mwenyewe anamchezo, ujue, ananichekesha halafu pia tukiwa nae tunacheza, tunakimbia, nacheza pirikicho, tunacheza karongo, karongolongo, tunacheza kilakitu, mtoto mwenyewe ni mzuri. Hee natamani kuwa atawewe umwone. Mtotomwenyewe ana chekesha ana vichekesho. Ongea mambo mingi alafu ukiangalia pia miaka yake umri wake ni mdogo lakini maneno anayo kama kicheche. Eee mtotomwenyewe ni mwamba huyu. Ukimwangalia tu hiviunadhani kuwa hawezi hajui kuongea ila nikiwa na yeye na cheza. Tunacheza kila aina ya mchezo, mtotoamefurahiya, tukiwa na yeye, kila kitu tunafanya pa moja, tunakimbia.

Napenda kutembea, mimi napenda kutembia mtaani kwa muda mchache, ili nijiburudishe, ili niweze kuchangamka na kuweza kuondoa mawazo. Napenda kutembia kwa sababu, napenda kutembea mtaani kwa sababu, napenda sana kugundua mambo mapya, kuzindua vitu vipi ambavyo vinaendelea mtaani, kutengeneza marafiki na hata mara nyingi kucheza, kucheza na wenzangu wa marafiki nitakao kutana nao maranyingi pia kutembea mtaani kunanisaidia kuchangamka. Napo tembea, napo ona vitu kama vile vya nature. Huwa na burudika na furahia na angalau pia nasahau baadhi ya mawazo ninayoyapitia au baadhi ya changamoto nazozipitia. Pili pia napenda kutembea mtaani kwa sababu ni jambo la kunisaidia kujiburudisha. Napo tembea na burudika na mazingira, na burudika na kila kitu kilichomo katika mazingira yetu. Tatu pia napenda kutembea mtaani kwa sababu mtani kuna mambo mengi ya kuangalia pia naeza kugundua au kuzingua. Mambo mengi yanayoendelea mtaani ilinangalau niwezale kufanya mabadiliko.

Naam, napenda kujaribu vyakula vipya. Ili angalau niweze kuongeza malaji yangu. Kwa mfano mtu kama mimi sipendi kula vyakula ovyoovyo, lakini ninapoona chakula kipya au, ninapoona kitu kipya, ambacho ni chakula huwa nakuwa na hiyo hamu au tamaa ya kukionja au kukila ili niweze kuona kama kinaweza kuwa na madhara yoyote mwilini. Mimi binafsi navyokula chakula vipya mara nyingi vinaniletea vitu kama vile uvimbe, kujikunakuna na kadhalika lakini mimi binafsi huwa sizingatii hayo napenda sana kujaribu vyakula vipya kwa sababu vyakula hivi kwa mfano unaeza pata kuna chakula ambacho kina manufaa mengi mwilini ukizingatia na kile ambacho napenda kula siku baada ya siku. Napojaribu chakula kipya huwa nahisi kuwa nina uwezo wa kuongeza au kupanua uwezo wangu wa kula au kuongeza madini kama vile protini, mwilini, kuna zile zile vifaa ambavyo vinapatikana katika vyakula vingine ambavyo havipatikani. Kwa mfano ninapojaribu chakula kipya kama vile niseme, mimi binafsi huwa kuwa nakula samaki, mara nilipoanza kula samaki, mwili wangu ulianza kubadilika. Na hivyo nikaonelea kuwa ni vizuri kujaribu chakula kipya kwa sababu chakula hicho kinaeza kuwa na manufaa zaidi mwilini ikilinganishwa na vyakula vingine ambavyo mimi huvila siku baada ya siku maishani mwangu. Kwa hivyo napenda sana kujaribu vyakula vipya. Hata ingawa vitakuwa na madhara au vitakuwa na mabadiliko katika mwilini ila tu bora tu nimeja.

La hasha. Kwa kweli siwezi kukaa hata sekunda ishirini bila teknolojia. Kwa sababu teknolojia kwanza hunisaidia kupunguza mawazo. Nikiwa mpweke huwa niko kwenye mtandao, kuangalia mambo yanayoendelea nchini, au duniani. Kwa hivyo, kukaa bila teknolojia siku moja, hiyo ni kama tu ni ugonjwa. Nimezoea na mara nyingi najaribu sana kuanza tu kuacha tu at least niweze kukaa bila teknolojia ila ni ngumu. Teknolojia pia kwa mfano nikiingia mtandao wa social media huwa naangalia mambo mengi, uvumbuzi unawendelea duniani na yale mambo yanayoendelea nchini ninamoishi.

Napenda hali ya hewa ampapo ni ya wastan yaani, wakati kuna jua kidogo, au jua kiasi, baridi kidogo au upepo kiasi, hali hiu hunifanya nitulie, niwe mtulivu, na pia wakati kuna wingu, wingu jepesi, pia hunifanya nijihisi mtulivu wa mawazo. Yaani, ampapo kuw huchomeki sana, na jua, au baridi pia haikuumizi sana. Yaani hewa iko tu wastani? Hali hii hunifanya nijisi kuwa huru wa kufanya mambo yangu bila kuhofia hali ya hewa yoyote. Maybe kuhofia kuwa kuna jua kali au kutakuwa na mvua au kutakuwa na upepo mingi. Kwa sababu mtu kama mimi binafsi huwa sipendi kuvaa nguo za joto sana.

Napendelea pahali pa kimya kwa sababu pahali pa kimya pananipa utulivu wa moyo, utulivu wa akili na pia pananipa muda wa kujifikiria, kujitafakari na kueza kutafakari maisha yangu au kuona kile ambacho nimekifanya, ambacho hakikuwa kinastahili, au kile ambacho nakifanya kinachostahili au kitakachokuwa na manufaa na wenzangu. Kwa sababu maybe nafsi mtu wa kukaa kwa watu sana. Kwa lugha ya Kiingereza tunasema introverted person. Mimi ni mtu ambaye napenda sana kuwa peke yangu kuwa mpweke kwa sababu nikiwa na watu napata maybe au nikiwa kwa kelele. Napata akili yangu imevurugika. Napata nimeanza kufikiria mambo mengi au muda mwingi unaeza pata nimefanya vitu ambavyo havina manufaa kwangu au havina manufaa kwa wengine vitu vya kukera au vya kuudhi wenzangu na mimi ni mtu ambaye napenda amani kwa hivo napenda kukaa pekeangu na kukaa pekeangu pahali pa kimya pananipa utulivu wa moyo kupata muda mwingi wa kutafakari. Kufanya mambo yangu ya hapa na pale bila bila kuingiliwa na kitu chochote au bila kukatizwa na kitu chochote. Kwa mfano nikiwa pekeangu naeza kujisomea au nikiwa pahali pa kimya naeza kujisomea. Nikiwa pahali pa kimya naeza kufanya vitu vyangu. Kuangalia baadhi ya mambo ambayo nafaa kuyarekebisha na baadhi ya mambo ambayo nafaa kuyaongeza au nafaa kuyafanya ambayo yataninufaisha mimi kama mtu binafsi na yatakayonufaisha wenzangu kama binadamu wenzangu. Kwa sababu sisi binadamu tumeimbiwa roho ya utu. Lazima tuwe na utu kwa wenzetu kwa sababu bila utu huwezi kuwa binadamu wewe si binadamu kwa hiyo mimi kukaa kimya kunanifanya niwe na huo utu unatokea pale ambapo mimi niko kimya kwa sababu najitafakari au nitafakari maisha yangu natafakari wenzangu natafakari vitu gani nitakavyovafanyia wenzangu vitakavyowa.

Ndiyo napenda kutembea kwa miguu kwa sababu kutembea kwa miguu ni mojawapo ya njia ya kufanya mazoezi. Kwa mfano ninapo tembea na kwa miguu naeza kuwa nimeweza kufanya mazoezi yanao ninufaisha mimi yanaonufaisha mwili wangu. Pia kutembea kwa miguu kunanifanya ni jihisi fahari au ni uwezo kuwa na utulivu wa akili na kwa mfano kutembea kwa miguu, unaeza kuwa umefanya mazoezi ya kuzuia magonjwa mengi au magonjwa kadhaa mwilini kama vile ugonjwa wa sukari au shinikisho la damu, kuna pressure ya juu au ya chini. Kwa hiyo kutembea kwa miguu ni mojawapo ya njia kufanya mazoezi. Kwa hiyo mimi napenda sana kutembea kwa miguu kuliko kutumia vyombo au magari au pikipiki au baadhi ya vyombo vinavyo endeshwa au vinavyo tembea.

Huwa napenda harufu ya chakula hasua chakula a nyama ya mbuzi harufu ya nyama ya mbuzi hata ikiwa ni nyama choma ya mbuzi huwa harufu yake naipenda sana sana na arufu hiyo inanifanya niweze kudondosha mate na kuwa na hamu ya kula hiyo nyama. Na pia harufu ya marashi. Kuna marashi ambayo mi napenda kutumia marashi ambayo inaitwa sweet passion na hugo boss. Marashi hayo yana harufu ya kuvutia. Ukitumia marashi hayo ukitembea njiani huwa unanukia kama bosi au mtu aliye na pesa na harufu hiyo inanifanya nijihisi.

Napenda juisi ya mengo, maembe, hau, passion fruit. Napenda juisi hiyo kwa sababu juisi ya maembe huwa nzito na yenye ladha. Afu pia harufu yake uwa ni arufu nzuri sana. Kwa hiyo harufu ya juisi ya matunda ya mengo hunifurahisha sana. Hunifurahisha sana kwa sababu juisi iyo ina ladha ya kufutia. Alafu kwa uzito wake pia inaifanya iwe ya kuvutia na ya ku, na ina manufaa mengi mwilini. Kuna vitamini ambavyo vinahitajika mwilini ikilinganishwa na juisi zingine. Japo ingawa napenda juisi zingine kama vile juisi za nanasi, juisi ya nanasi, matunda, machungwa hua napenda ila juisi ya mengo ndio juisi pendwa ninayo.

Ninapendelea mazingira ya kazi yenye utulivu, ushirikiano na heshima. Mazingira kama haya hunifanya nifanye kazi kwa ufanisi na kufurahia kila siku. Haya ni mazingira yenye mwanga wa kutosha, hewa safi na nafasi za kutembea na au kupumzika kidogo. Pia napenda kuwa karibu na wenzangu wanaoshirikiana, wanasaidiana na kushirikiana mawazo, kushirikiana mawazo bila migongano. Zaidi, mazingira yenye mpangilio na rasilimali za kutosha hunisaidia kufanya kazi bila msongamano wa mawazo au kupoteza muda kutafuta vifaa. Kwa kifupi napendelea mazingira yanayo nilea bidii ubunifu na morali nzuri kazini.

La hasha, mimi wala sieki picha zangu mtandaoni kwa sababu naona kuwa hiyo sio tabia mzuri na mtandaoni kuna watu walio na macho mbaya, walio na roho mbaya, wanaeza kakufanyia mambo, kisha ukakosa, au ukawa na maisha, mabaya. Kwa hiyo, mimi kuweka picha mtandaoni si jambo langu.